Je, umewahi kutembelewa ziwa au mto. Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Na ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia sana. Mazingira yalikuwa tulivu na yenye upepo safi uliokuwa unanifanya nijisikie huru. Kuona maji yakitiririka au yakiwa kimya kulinipa amani ya moyoni. Ziara hiyo ilinisaidia kupumzika kufurahia mazingira ya asili. Na kudhamini uzuri wa maumbile. Asante.